Chakula ninacho kipenda zaidi ni ugali hasa, ugali na mboga, aina tofauti tofauti. Ninapenda jinsi inavyojaza na kuridisha na huenda vizuri na karibu kila kitu. Kwa mfano, skumawiki, kabichi, nyama ya ngombe, kuku au samaki. Ni chakula rahisi lakini chenye lishe na faraja sana. Kwangu pia inawakilisha nyumba na utamaduni. Ambayo inafanya kuwa ya kufurahisha zaidi.

Programmu ya simu ninayoitumia kila siku katika shughuli zangu za kikawaida ni programu ya WhatsApp. Ninaitumia kuwasiliana na familia, marafiki na watu, ninao wasiliana nao kazini kwa sababu ni haraka, inategemewa na nirahisi kutumia. Hunisaidia pia kuendelea kuwasiliana kupitia ujumbe sim na ngumzo za kikundi na kuifanya kuwa sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kila siku.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, ninazingatia mipango mahususi, pamoja na nidhamu. Ninaweka malengo wazi ya kila siku na ya kila juma, nikitanguliza kazi muhimu na kuepuka vikengeusha fikira kadri niwezavyo. Pia ninadumisha utaratibu hasa karibu na kazi na mazoezi, kwa sababu uthabiti hunisaidia kubaki nikizingatia. Kuchukua mapumziko mafupi kukagua maendeleo yangu, na kujifunza tabia bora za kuthibiti wakati pia kumenisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kufanya mambo mengi zaidi.

Ndiyo, ninapenda kujifunza au kusoma historia kwa sababu ninaona inanipendeza kwa kuwa inanisaidia kuelewa tuliko toka na kwanini mambo yanatokea jinsi yalivyo leo. Kujifunza kuhusu matukio ya zamani, viongozi na tamaduni kutoa masomo muhimu ambayo yanaweza kutumika kwa sasa. Historia pia hunisaidia kufahamu mitazamo tofauti na kuepuka kurudia makosa yale yale yalio fanyika au yalio tokea wakati uliopita.